Unapotaka kustarehe unafanya nini? Mambo zaidi ni wakati upi unapata kuwa mzuri wakua na starehe Ukitaka kufanya starehe hiyo unaenda wapi? Na starehe hiyo inahusu nini? Nikitaka kufanya kustarehe Huanatulia mahali ambapo ni patulivu Labda chini ya mti wakati wa ambapo kuna upepo Ukiwa umechoka na uende ukae chini ya mti na kuna upepo na kivuli we unapata moyo, unatulia, unapata yani umetulia tu uko kwenye mandhari mazuri, umestarehe tu au nafanya hivo na naongezea mziki sasa najikuta nasikiza mziki na nimetulia au nasikiza mziki na nimelala Yani unanipa uwezo wa kulala Yani nitulie.